Hakika tukiangalia swali lake unafanya kazi na timu ya mbali. Kuna mambo muhimu ya kuzingatia ili kuhakikisha ufanisi. Mawasiliano mazuri na ushirikiano. Nitakupa mustari wakina wambinu za mikakati. Kwanza weka mawasiliano wazi. Zingatia muda na njia ya mawasiliano. Hutumia email, Slack, Teams, au Zoom. Kulingana na aina ya mawasiliano unayohitaji. Ratiba mikutano ya kawaida. Mikutano ya kila wiki au kila siku inaweza kusaidia kuhakikisha kila mtu anaweza majukumu yake. Weka matarajio wazi eleza ni nini na jinsi unavyo taka mawasiliano ya yatokee kwa mfano majibu ya haraka kwa maswali ya dharura au majibu ya kawaida ndani ya twenty four mbaka Forty eight hours. Pili, tumia zana za ushirikiano, project management tools, jira, teriol, asana, au mande, com, zinasaidia kufuatilia maendeleo za maendeleo ya kazi na ushirikiano, majibu, cloud storage, google drive, drop, probox, au one drive, Zinasaidia kushirikiana files kwa urahizi Zana za ushirikiano wa wakati halisi Figma kwa mabano kwa wabinifu Mira kwa mabano kwa brainstorming au notio notion Kwa mabano kwa mpango tarifu tatu fahamu tamaduni ya mtindo ya kazi ya kila mtu Taimi za mbali mara nyingi zinaundwa na watu kutoka sehemu mbali mbali. Fahamu tofauti za kisasi mitindo ya mawasiliano na saa wanazofanya kazi. Hii hupunguza migongano na kuongeza uelewa kati ya wanatimu. Weka malengo na vizuzi vya wazi, smart goals, malengo ya specific, measurable, available, relative na time board usaidia kila mtu kujua kilichotarajiwa. Fuatilia malengo, ripoti za kila wiki au dashing boards zina saidia kila mtu kwa maendeleo ya timu tano kuongeza urafiki na mshirikiano. Timu za mbali zinakosa mwingalio kwa uso kwa uso hivyo unahitaji kuanda viruto virucholo kofibrax au mikutano isiyo rasmi kusherekea mfanikio ya timu kutege ngeza mazingira ya kuwa na mazungumzo ya kirafiki sita uwe flexible na uwe mvimulivu. Tofauti ya muda inaweza kuwadhiri mikutano kila mtu huwa kila wakati kwa online kwa wakati mmoja. Kuwa na mpangilio unaweza kubadilika kulingana na hali. Saba, angalia maendeleo na kutoa maoni mara kwa mara Kila wiki au mwezi, fanya Facebook session Kila mtu aeleze changamoto za mafanikio Performance review, hakikisha kazi zina enda sambamba na malengo ya timu Mustari wakifupi, mawasiliano wazi Ukiongeza sana sahihi inaleta msingi. Malengo wazi ukiongeza kuratiba maendeleo. Huongeza huleta ufanisi. Kuzingatia tamaduni. Ukiongeza mshirikiano huleta furaha na motisho. Ikiwa unataka naweza pia kutegeneza.

Unapendelea vyatu gani ni swari nzuri sana na linaweza kueleweka kwa njia nyingi Hapa tunaweza kuangalia kutoa mitazamo tofauti, mtindo faraja kazi au hata hali ya hewa Hebu tugawanye kidogo kwanza kutegemea mtindo kwa wale wanaopenda mtindo wa kisasa Sneakers zenye rangi angavu au za kipekee huwa chaguo la kwanza kwao wanaopenda mtindo ya kitalamu vyatu vya ngozi au lofas ni vya heshima na raisi kuonyesha au nguo mbali mbali. Pili, kutegemea faraja, watu wengine wanapendelea vyatu vinavyotoa msaada kwa miguu kama vile running shoes au orthopedic shoes, fill folds au sandals ufaa kwa joto lakini si venye vyema kwa kutembea muda mrefu tatu kutegemea hali ya shuguli. Mchezo au mazoezi, sneakers au sports shoes, kazi za ofisi, dresses shoes au flats, shuguli za kawaida, casual shoes au slippers, nne mtindo ya kitamaduni au kibinafsi. Kuna watu wanaopenda viatu vya kipeke kama boots za moto, high heels au hata viatu vya rangi zisizo na kawaida. Wengine huchagua viatu kulingana na hisia zao au message wanayotaka kuonyesha hofu ujasiri au utulivu. Kwa kifupi, jibu la unapenda vyatu gani linategemea hali mtindo na faraja Hata hivyo, swali hili pia linaweza kuwa njia ya kujua mtu zaidi mtu anayependelea vyatu vya rangi angavu, anaweza kuwa na ujasiri mtu anayeenda kwa comfort kwanza anaweza kuwa mtu watahadhari na wa akili Ikiwa unataka naweza kuunda orodha ya viatu kumi maarufu kulingana na mtindo faraja au umbo itakuwa ya kuvutia sana Ungependa nifanye.

Haswa sawasawa swali unacheza na nani mara nyingi inataka kujua ni watu gani au marafiki gani unaopendelia kucheza nao mara nyingi Hapa kuna njia kadha za kuzungumzia hili kwanza marafiki wa karibu. Unaweza kusema mara nyingi nacheza na marafiki zangu kwa karibu hasa njia la rafiki. Tunapenda kucheza mchezo ya kwa mabano aina ya mchezo. Pili familia wengine wanacheza zaidi na ndugu au ndugu wa jamii mfano. Nacheza sana na kaka yangu mdogo kwenye daftari ya nyumba au mchezo ya video. Tatu shule au darasa. Wanafunzi wengine wanasema. Nacheza mara nyingi na wenzangu darasani wakati wa mapumziko. Nne, wapendwa na mchezo maalum. Ikiwa una mchezo fulani unapenda, unaweza kusema. Nacheza sana na wenzangu na timu ya mpira kwa miguu. Unaweza pia kueleza kwa nini unacheza nao mara nyingi. Wanacheza pamoja na wewe. Wanafuraha au ucheshi mzuri. Wanashirikiana vizuri katika mchezo. Ikiwa unataka naweza kuandika jibu kamili. La sentensi chache ambalo ungeweza kutumia kwa darasa au mazungumzo. Je, unataka nifanye hivyo.

Ha, huko kuuliza kuhusu maonyesho ya sanaa. Hebu nizungumzie kidogo kuhusu hilo kwa kiswahili. Ndiyo, maonyesho ya sana ni hafala malum ambapo. Wasani huonyesha kazi zao hizi zinao weza kuwa picha school pit mchoro au kazi za kisani za kisasa watu wanaweza kuenda maonyesho na maonyesho haya Kwa sababu mbali mbali kupendezwa na sanaa kujifunza na kujifunza au hata kutafuta msukumo wakazi zao wenyewe Wakati mtu anauliza je umewai kuenda maonyesho ya sanaa mtu anaweza kujibu kulingana na uzoefu wake Ndiyo ni mewai na kisha anaweza kueleza ni aina gani ya sanaa alioyoiona na ni wapi yaliyofanyika na hisia alizopata. Hapana sijawai na anaweza kusema ni kwanini hajawai au labda anapenda kuenda siku zijazo. Maonyesho ya sana pia ni nafasi nzuri ya kushirikiana na wengine kuona mtindo mpya ya sana na kupata mtazamo mpya kuhusu maisha kupita kupitia sanaa. Watu wengine uchukulia kuenda maonyesho ya sanaa kama uzoefu wa kiroho na kisaikolojia. Kwani huweza kusaidia kuonyesha urembo na maana katika vitu vya kila siku. Ikiwa ungependa naweza kuandika jibu fupi la mfano naweza kutumia kwenye darasa kujibu swali hili. Je nifanyi hivyo.

Haa umeuliza unatumia njia gani ya kusafiri kila siku kwa kiswahili rahisi hii inamaana ya kuzungumzia njia ya kusafiri au kushugulikia maisha ya kila siku Tunaweza kufafanua na kwa mitazamo tofauti kimwili, kisaikolojia au kiasili Hapa kuna tafsiri na maelezo Kwanza njia ya kimwili safiri ya mwili Hii ni kuangalia jinsi mtu anavyosafiri au kuhimili shughuli za kila siku kwa miguu njia ya asili haina gharama na inasaidia afya kwa baiskeli au pikipiki haraka kuliko kwa miguu na inaweza kufika umbali mrefu zaidi Kwa gari au usafiri wa umma inaharakisha safari Lakini inaweza kuwa na gharama kwa njia za kidigitali, rimtone work, kwa mfano rimtone work, hata kama, hauko sehemu moja, unaeza kusafiri au kufanya shughuli zako bila kuhamia kimwili. Pili njia ya kiakili au kitamaduni hapa kusafiri kula siku inaweza kuamanisha kupitia maisha yako kwa busara. Kuanda ratiba kupanga shughuli zako ili siku ipite vizuri kutumia teknolojia apps za kufuatilia muda kupanga kazi au kuwasiliana na wengine kujua mapumziko safari ya akili pia inaitaji mapumziko ili siku iwe na tija Tatu njia ya kihisia au kiroho kusafiri kwa moyo kuchukua kila siku mara fursa ya kujifunza na kukuwa kuangalia maisha kama safari. Kila tukio ni hatua kwenye safari ya siku kutumia shukrani na mtazamo chanya inarahisisha kukubaliana na changamoto za kila siku kwa ufupi njia ya kusafiri kila siku. Kila siku inaweza kuwa ni mchanganyiko wa jinsi unavyosafiri kimwili pili namna unavyopanga na kutumia muda wako tatu. Jinsi unavyokabiliana na changamoto za kila siku kwa akili na moyo, ikiwa unataka naweza pia kuandika mfano wa jinsi mtu anavyoweza kusafiri kila siku. Hata kwa hatua ukitumia mchanganyiko wa mwili akili au moyo kama panga wa kila siku hii inaweza kuwa ya kufurahisha na yenye maana je ni pange mfano huo.

Hanzuri hapa tunaweza kuzungumzia kuhusu kusafiri na kutumia ramani za karatasi au gps hebu nianzie kwa kuchambua faida za hasara za kila moja. Kwanza ramani za karatasi zaidi haitegemei umeme au mtandao hii ni muhimu unapoweka sehemu za mbali bila umeme au ishara ya simu. Inasaidia kuelewa eneo kwa jumla Ramani zinaonyesha mikoa, mji, barabara kuu, mlima mito na sehemu muhimu za kijografia. Hii inaweza kusaidia kupanga safari yako kwa busara. Ni ya kumbu, huweza kupoteza data kuibua au kudukuliwa kwa ramani za karatasi. Hasara inachukua muda kuelewa. Kusoma ramani za karatasi kunahitaji ujuzi na kubadilisha sehemu tofauti kwa njia za kutembea au za gari. Haisi ya haraka kuangalia ramani kila wakati unasafiri inaweza kwa usumbufu hasaa ukiendesha au ukienda kwa kasi. Pili GPS Global Positioning System faida haraka na rahisi. GPS inakuonyesha mahali ulipo mara moja na inaweza kuongoza hatua kwa hatua hadi unapoenda. Inapendekeza njia mbali mbali. Ikiwa una foleni barabarani imefungwa au kunahitaji la kubadilisha njia, GPS inaweza kusaidia mara moja. Ina huduma za ziada Baadhi ya GPS inaonyesha maduka, benki, vituo vya mafuta au hoteli karibu nawe. Hasara Inategemea umeme na ishara ya simu. GPS inafanya, haifanyi kazi vizuri katika maeneo ya mbali bila ishara au kwenye maeneo yenyewe, milima mirefu inapunguza uwelewa wa ramani ya eneo. Kujitegemea GPS kila wakati inaweza kufanya tusijue jinsi eneo linavyoonekana na jumla ambapo ambalo ramani za karatasi zinakusaidia Muhtasari wa kile nilichoona Ikiwa unapenda kuhakika au urahisi GPS ni nzuri. Ikiwa unapenda uhakika wa muda mrefu wa ufahamu wa kina au eneo ramani za karatasi ni nzuri Wanaosafiri mara kwa mara wengine wanapendelea kuchanganya zote mbili, GPS kwa urahisi wa kila siku na rasmani za karatasi Kwa muongozo wa kina na safari za mbali. Ikiwa unataka unaweza pia kuandika sababu halisi Kwa nini baadhi ya watu wanapenda rasmani zaidi kuliko gps na kinyume chake kwa mtazamo kwa wa kihisia na kitamaduni. Je ungependa nifanya hii?

Je, unapenda paka au mbwa? Kwa kiswaili, hii ni swaili la kawaida linalouliza ili kujua unapendelea wanyama wa kipenzi gani, hebu tuchambue kwa kina kidogo paka wana uhuru mkubwa, hawahitaji mtu kila mara na mara wengine wanapendelea kushughulikia wenyewe wana tabia za kupendeza, kama kupiga kelele kwa raha, kuzunguka miguu yao na kucheka. Lakini ladha baadhi ya watu wanakosa tabia zao za kujitegemea, na wanapenda usafi wao sana. Hiyo si kila mtu anavyotumia na hilo mbwa Kwa mabano 'dogs', wanaupendo wadhati na watiifu sana kwa wamiliki wao wanapenda kuzunguka, kuchek, kucheza na mara nyingi, hutoa, ulinzi Hata hivyo, wanahitaji muda mwingi, wanamazoezi, na mara nyingi kufaya fuata ratiba ya mtu. Kwa kifupi, ikiwa unapenda wanyama wanaojitegemea paka ni bora. Ikiwa unapenda wanyama wa kirafiki na watiifu, mbwa ni bora. Kipindi hiki pia kinaweza kufungua mjadala mzuri, watu wengi hupendelea paka na mbwa na sababu kila moja ana sifa za kipekee, ikiwa unataka Naweza kufanya orodha ya faida na hasara za kila moja kwa ruhus rahisi na kuchanganya, hii inaweza kuwa ya kufrahisha sana, Je, ungependa nifanye hii?

Sawa, swali rangi yako ya kupendeza ni ipi inaweza kuangalia kwa njia nyingi kibinafsi, kisaikolojia au hata kwa mitazamo ya kijamii, hebu nizungumzie kidogo kwa pande kadha kwanza kibinafsi kwa mabano. Preference ya mtu binafsi watu wengine mara watu wengi mara wanarangi wanaozipendea kwa sababu zinawakilisha hisi yao hisia maalum kwa mfano blue mara nyingi huashiria utulivu amani na kuaminika nyekundu inahusisha na nguvu, shauku na ujasiri. Kijani inakumbusha asili, ukuwaji na afya manjano, furaha, mwangaza na hamasa. Rangi unayopenda nayo inaweza kuwa ikakili au kuhisia inayoonyesha nini unavyotumia nacho na wakati fulani pili kisaikolojia. Wanasayansi wa rangi wanasema rangi inaweza kuonyesha tabia au mwelekezo wa mtu blue, watu wenye tabia ya kuzingatia utulivu na mpangilio nyekundu watu wenye ari na ujasiri zambarua. Mara nyingi huushiria ubinifu au uhusiano wa kiroho lakini pia uchaguzi wa rangi unaweza kubadilika kulingana na hali ya hisia au mazingira. Kwa mfano mtu anaweza kupenda rangi nyepesi wakati wa majira ya joto na rangi za giza wakati wa baridi tatu kwa mtazamo wa kijamii rangi huweza kuwa na maana tofauti kulingana na tamaduni au makundi. Katika baadhi ya tamaduni, nyekundu ni rangi ya furaha na sherehe katika katika nyingine, weusi inaweza kuashiria heshima au hofu. Hivyo rangi unayopendezwa nayo inaweza pia kuadhiriwa na tamaduni mtindo au picha unazoziona kila siku. Nne, kuangalia rangi unayopendea nayo ni nini kwako Swali la rangi unayopendezwa nayo ni ipi Pia inaweza kuwa fursa ya kujitambulisha Unaweza kujiuliza je Unapenda rangi kwa sababu inakufanya uhisi vizuri au Unapenda rangi kwa sababu inawakilisha mtu mwingine au kitu unachokihitaji hii inaweza kuwa njia ya kuelewa hisia zako na mapendeleo yako ya kibinafsi. Ikiwa ungependa naweza pia kufanya mtihani mdogo wa kuchagua rangi na kukuambia ni nini rangi unayopendezwa nayo inaweza kuonyesha kuhusu utu wako ni kama burudani kidogo ya kisaikolojia, je? Unataka nifanyi hivyo.

Haa unauliza kuhusu unafanya nini wakati wa msongo wa kazi hiyo ni swali nzuri sana Kwani msongo wa kazi ni sehumu ya maisha ya kila siku na jinsi Unavyoshugulikia unaweza kubadilisha jinsi unavyojisikia na kufanya kazi. Hebu tuchambue kwa uundani. Kwanza tambua ishara za msongo wa kazi. Kwanza ni muhimu kutambua unapokua kwenye msongo wa kazi ishara zinazoweza kujumuisha kuchoka sana kisaikolojia au kimwili Kuchini, shindo kulala au kulala sana ukosefu wa hamu ya kufanya kazi hisia za kutoridhika au hasira za uraa isi kushindwa kuzingatia au kwa lisia vizuri kutambua ishara hizi map mapema kwa kusaidia Kuchuchuma hata kabila sogoo songo ukawa mkubwa pili Panga la kupunguza mizigo orodhesha kazi zako, andika kazi zote zinazohitaji kufanya na panga kwa umuhimu kila wakati zingatia kazi zinazohitaji kupao mbile gawanya kazi kubwa kazi kubwa au mgumu inaweza kwa mzigo mkubwa gawa katika sehumu ndogo ndogo unazoweza kukamilisha hatua kwa hatua jifunze kusema hapana msongo wa kazi mara nyingi unapotaka kwa kujaribu, kufanya kila kitu kujua wakati wa kuchawa, kuchacha na kupunguza majukumu ni muhimu tatu mbinu za kupunguza msongu, kupumzika kidogo, chukua dakika ku tano hadi kumi kila baada ya muda fulani wa kufanya kazi kuondoa mkazo, fanya str stretching tembe au pumzika macho, kupumzika kwa akili, mawazo ya kupumua, kutafakari au kusingatia sasa, mindfulness, Hausaidia kupunguza mawa mawa mawazo ya sio ya lazima, mawazo ya mwili, kufanya mawazo mara kwa mara hu huogeza nishati na kupunguza msongo. Ne tumia msaada kwa zungumze na kuingine kuzungumza na rafiki familia au mshauri kuhusu jinsi unavyo jisikia kunaweza kupunguza msogo wa kisaikolojia msaada wa kitalamu Ikiwa msongo ni kubwa sana mshauri wa kazi au mtaalumu wa afya ya akili anawaza kutoa mbinu za kina za kubadiliana na msongo, tano changia hali yako, chukua muda kwa mambo unayopenda, kufanya kitu kinachofurahisha au kinachopumzisha, husaidia kucharge akili yako. Lala vya kutosha, kulala vizuri ni msingi wa kupambana na msongo, lish lishe bora chakula chenye lishe sahii, inasaidia akili na mwili kufanya kazi vizuri kwa kifupi. Unavyoshugulikiana msongo wa akili ni kuchanganyika na kutambua ishara, upanga, vizuri, kupumzika, kutumia msaada na kuishi maisha yenye usawa. Ikiwa unataka naweza kutengeneza orodha rahisi ya hatua saba za kuchukua mara tu unapoishi hisi msongo wakazi ambayo unaweza kutumia kila siku bila stress. Hii ni rahizi kuchukua hatua moja kwa moja. Unataka nifanye hivi.

Haa, unasherehekea mwaka mpya vipi? Hiyo ni swali nzuri sana. Wacha tuchambue njia mbalimbali za kusherehekea mwaka mpya. Kwanza kibinafsi au kawaida nyumbani. Watu wengine wanapendelea kukaa nyumbani na familia kuangalia televisioni au mtandao kionyesha sherehe za mwaka mpya. Hii ni njia ya amani ya kustarehe bila kelele nyingi na mara nyingi huambatana na chakula kizuri na vinywaji. Pili sherehe za pamoja au nyumba za marafiki. Kuna wale ambao huenda kwenye nyumba za marafiki au familia kuungana, kusherehekea pamoja, kucheza na kucheka. Hii ni fursa nzuri ya kuimarisha uhusiano na kuanza mwaka mpya wa furaha. Tatu kutoa matukio makubwa. Mijini mingi hutoa matukio ya hadhara kama mishale ya rangi angani, tamasha na muziki wa moja kwa moja. Ni sherehe ya nje inayovutia watu wa rika zote na huongeza furaha ya tukio. Nne kila mmoja na njia yake ya kipekee. Baadhi ya watu wanasherehekea kwa kutafakari, kuandika malengo ya mwaka mpya au hata kwa ibada na shukrani. Ni njia ya kihakika na kiroho ya kuanza mwaka mpya kwa mtazamo chanya. Tano mtandaoni. Kwa sasa watu wengi wanasherehekea kupitia mtandaoni ya kijamii, video calls au kushiriki matukio ya live. Ikiwa hawawezi kuwa na wengine au ama kwa ana. Kwa kifupi, hakuna njia moja sahihi, inategemea mtindo ya wako familia marafiki na ile furaha unayoipenda. Ikiwa unataka naweza pia kukupa mapendekezo ya kipekee ya jinsi ya kusherehekea mwaka mpya kwa namna isiyo ya kawaida ambayo wengi hawafikirii. Hii ingekua tofauti na kawaida za kila mwaka. Je nifanye hivyo?

Haa nzuri, hii ni swali ninalouliza kuhusu tabia za kila jioni kabla ya kulala. Hapa kuna baadhi ya mambo mtu anaweza kufanya kabla ya kuingia usingizini. Naweza kueleza kwa njia ya ya kawaida ya ki utu au hata kwenye fun factor kidogo kusafisha mwili, kuoga au kuosha uso ni sehemu ya kawaida ya maandalizi ya kulala. Hii inasaidia kuondoa uchovu wa mchana na kuifanya usingizi uwe nzuri zaidi, pili kusoma. Watu wengine hupenda kusoma vitabu magazeti au hadithi fupi kabla ya kulala. Hii inaweza kuwa njia nzuri ya kupungumzika akili kabla ya usingizi tatu. Hufanya mazoezi madogo ya kupumzika. Yoga kutatua msuli au kufanya mazoezi ya kupumua, husaidia kupunguza stress na kuleta usingizi wa amani. Nne, kuweka ratiba ya kesho, kuandaa vitu vya kesho kama mavazi au mpango wa kazi kusaidia kupunguza wasiwasi na kupeleka akili kwenye hali ya utulivu. Tano, kutulia akili. Baadhi ya watu hupenda kuandika dayari kufikia mambo mazuri yaliyo. Tokea siku nzima au kufanya meditation, hii huandaa akili kwa usingizi mzuri. Sita, kula chakula kidogo au kunywa. Watu wengine wanakunywa chai ya kutuliza maziwa au chakula kidogo kama tunda hii unasaidia kupunguza njaa na kula vizuri. Saba kutumia simu au tv kwa kiasi Wakati wengine tunapenda kutazama show au video fupi lakini ni muhimu kuzingatia kuwa wangwa wa sikrini inaweza kuathiri usingizi. Nane kuumba kuomba au kujiandaa kiroho Kwa watu wa imani, sala au tafakari za kiroho husaidia kuleta amani na kumaliza siku kwa utulivu. Ukiwa unataka naweza kuandika mfano moja rutini ya jioni kabla ya kulala. Ambayo mtu yeyote anaweza kufanya ili kulala. Vizuri kwa kuamka mwenyewe nguvu. Hii inaweza kuwa kama muundo rahisi wa saa kwa saa. Je, ungependa nifanya hivyo?

Kwangu mimi kazi inayodhamini zaidi ni ile inayogusa maisha ya watu moja kwa moja kazi inayosaidia kufundisha au kuponya kwa mfano ualimu kwa sababu walimu unapanda anapenda mbe anapanda mbegu zinazokuwa kwa miaka mingi marifa moja linaweza kubadilisha kizazi kizima huduma za afya, madaktari na waunguzi wanashirishika maisha ya mtu mikononi mwao kila siku hiyo ni sehemu ni heshima kubwa sana. Kazi za huduma kwa jamii, watu wanaojitolea kusaidia wengine bali kutafuta sifa au faida kubwa hiyo ni roho ya dhati kabisa. Kwa jumla kazi yenye maana situ inalipa pesa bali inapaa inalipa kwa athari unapolala usiku ukijua umeacha dunia ikiwa bora kidogo kuliko ulivyo ikuta.

Ndiyo leo karibu kila kitu ni naweza kufanya kwa kutumia simu kwa mfano mawasiliano kupiga simu kutumia sms whatsapp video call na kadhalika malipo na fedha mpesa air tell money benki mtandaoni una unalipa bili kununua bidhaa hata kutuma pesa popote elimu, kusoma online, kuangalia video za masomo, kufanya utafiti Google, biyashara, kuuza na kununua, bidhaa kupitia mtandao ya kijamii au apps, burudani, kusikiliza mziki, kuangalia filamu michezo ya simu huduma za kila siku kuagiza chakula usafiri kwa mbano kama uberi, uber ama bolt, ramani za kujua mahali kwa kifupi simu imekua kama kifaa cha kila kitu. Mfukoni lakini kina uwezo mkubwa sana ukipenda naweza kuzungumzia faida na hasara au matumizi ya simu kwa vijana biashara au elimu.

Sawa hii ni swali la kiswahili linalomaanisha what advice would you like to give some someone else tunaweza kuzungumzia hili kwa namna mbalimbali inayoweza inaweza kuwa shuleni maisha ya kila siku uhusiano au hata maendeleo binafsi hapa kuna mfano kadhaa ya ushauri unaoweza kumpa mtu mwingine kwanza kuhusu maisha na malengo. Daima fuata malengo yako kwa bidii lakini pia jifunze kufurahisha safari hatua ndogo ndogo zinapiga hatua kubwa pili kuhusu uhusiano. Jihadharini na maeneo na matendo yako usione mzuri unajengwa kwa heshima Waamini na mawasiliano ya waziwazi. Tatu kuhusu afya ya akili na mwili, hakikisha unajali afya yako peke yako na akili Ukiweza mwili au akili yako kwenye hali nzuri kila jambo linarahisika. Nne kuhusu kujifunza kwa kuendelea, usiogope kushindwa au kuuliza maswali Kila jaribio hata likikuhusisha chini ni fursa ya kujifunza na kukua. Tano, ushauri wa kuhisia, jitahidi kuwa mtu mwenye mwema lakini usiruhusu wengine kukuu waza kujidhamini ni hatua ya kwanza ya furaha ikiwa unataka naweza pia kuandika ushauri mfupi wa wenye mfupi na wenye maneno yenye nguvu ambapo mtu anaweza kukumbuka kwa urahisi je. Ungependa niliandike hivyo?

Hiyo ni swali la kiswahili nilalomaanisha how often do you update your devices katika kuzungumzia hili kuna vipengele vingi vinavyoweza kuangaliwa teknolojia usalama ufanisi wakifaa au hata mtindo wakibinafsi, nitakuchambua kwa undani kwanza sababu za kusasisha vifaa usalama. Vifaa kama simu, kompyuta au tablet vinahitaji sasisho la mara kwa mara ilikulinda dhidi ya virusi, maleware au mashambulizi ya mtandao kwa mfano. Sasisho au la iOS au Android linaweza kuzuia udanganyifu au uvunjaji wa data. Ufanisi program pia au mifumo ya uendeshaji mara nyingi huleta maboresho ya kasi utulivu na matumizi bora ya betri. Vipengele vipya sasisho linaweza kuongeza au kuboresha vipengele vya kifaa kama kamera bora njia mpya za kutumia programu au chaguo la kuthibiti faraja ya skirini Pili mara ngapi inashauriwa simu za mkononi mara nyingi kila mwezi au kila robo mwaka kwa sasisho la usalama la kila mwaka au kila miaka mbili kwa kubadilisha simu yenye mfumo mpya wauendeshaji kompyuta sasisho za mfumo waendeshaji mara moja kwa mbili kwa mwaka lakini sasisho cha usalama mara kwa mara Kwa mabano kila wiki au mwezi zinashauriwa programu kwa mabano apps mara nyingi hujisaiisha yenyewe matiki Lakini hukagua mara kwa mara kutakuwaje vibaya. Tatu mbinu bora za kusasisha otomati kuwasha sasisho cha kiko. Kito makini ili usisahau cheki kabla ya kusahihisha hakikisha kifaa chako kimecha kimechajiwa na kimeunganishwa kwenye mtandao wa internet dhabiti kuhifadhi data kabla ya sasisho kubwa rudisha nakala ya data zako ilikuepuka kupoteza chochote, nne fikra za kibinafsi. Watu wanapenda kubadilisha vifaa kwa sababu ya mtindo au hali ya kisasa siyo tu usalama baadhi hutoa vifaa vipya kila mwaka wengine wanatumia vifaa kwa miaka Tatu mpaka tano kabla ya kubadilisha kwa kifupi. Kusasiha vifaa ni mchakato wa kulinda usalama kuongeza ufanisi na kufurahia teknolojia mpya.

Umeuliza swali la kiswahili linasema Mafanukio gani ungependa kupata kazini kwa maneno mengine ni kuhusu ujuzi au mafanukio ya kitaaluma ambayo mtu angependa kupata ili kuboresha kazi yake Hapa kuna njia kadha unayoweza kujibu au kuzungumzia swali hili Kwanza, mafunzo ya kiufundi. Hii ni kuhusu kuendeleza ujuzi wa kazi yako ya moja kwa moja. Mfano, ningependa kupata mafunzo ya kupata program mpya ya kompyuta zinazo husiana na kazi yangu ili kuongeza ufanisi. Mfano mingine ningependa kujifunza mbinu za kisiasa za usimamizi wa miradi ili kuweza kusimamia miradi wa ufanisi zaidi pili mafunzo ya uongozi na usimamizi. Haya ni mafunzo yanayo. Wezesha kuwa kiongozi bora, kuendesha timu au kuboresha mchakato wa kazi. Mfano ningependa kupata mafunzo ya ungozi ili niweze kusimamia timu yangu vizuri na kuongeza tija kazini. Pia mfunzo wa communication skills au conflict resolution ni muhimu katika kazi nyingi. Tatu mafunzo ya maadili na utamaduni wa kazi. Haya ni mafunzo yanayosaidia kuelewa taratibu za kampuni madili ya kazi au jinsi ya kushirikiana na wenzako. Mfano ningependa kupata mafunzo ya ushirikiano wa kikazi au madili ya kitaaluma ili kuboresha mazingira ya kazi nne mafunzo ya kijumla kwa soft skills. Hapa unazungumzia ujuzi wa mawasiliano usimamizi wa wakati utatuzi wa matatizo na kadhalika mfano ningependa kupata mafunzo ya utatuzi wa matatizo na mawasiliano bora ili nifanye kazi yangu kwa ufanisi mkubwa. Tano, sababu ya kuuliza swali hii. Kampuni zinapouliza wanataka kuona. Je, unataka kujifunza na kukua kazini. Je, una malengo ya kutaaluma. Je, unadhamini mafunzo ya maendeleo binafsi. Ikiwa unataka naweza kukusaidia kuanda jibu fupi, la kuvutia na la kisiyasa, unaloweza kutumia kwenye mahojiano au mazungumzo ya kazi. Jee, unataka nifanya hivyo.

Unapenda kuenda madukani lini ni swali rahisi lakini linaweza kuzungumzia mambo mengi zaidi ya wakati tu hebu tugeusie kwa namna tofauti kwanza wakati wakawaida wakuenda madukani. Watu wengine hupenda kuenda madukani mapema asubuhii na mwishoni kwa ja juma asubuhi ni nzuri kwa sababu maduka yako bado haya hayajazama na bidhaa bado ni fresh. Mwishoni, mwishoni mwaju, juma au wikendi tatu, watu huenda ii ili kufanya shopping kubwa, lakini maduka huwa na wingi wa wateja. Pili kulingana na hali ya mtu. Watu walio walio oka kazini walioka kazini mchana huenda kwenye maada ya kazi jioni. Wale waliokuwa na muda wengi asubuhi huenda mapema wanapo wanapepe ta kwa utulivu bila foleni tatu kuwa mujibu wa aina ya maduka. Maduka maduka makubwa kwa mabano supermarket, mara nyingi huwa na foleni nyingi, mapema mchana, lakini bidhaa nyingi bado huzi, hauuzw, haziuzwi maduka madogo ya mitai au soko kii kiosk ya na watu wachache, lakini unaweza kukosa bidhaa maalum. Nne mambo ya kuzingatia Kipindi cha msimu katika sikukuu mara nyingi ni chungu wa kwa foleni hivyo ni bora kuenda mapema hund huduma za online shopping zimebadili sha tabia. Baadhi ya watu huwenda madukani ila wanapendelea kuwangiza mtandanan mtandaoni kwa kifupi ni juu yako. Kama unapenda utulivu asubuhi ni bora. Kama unapenda bidhaa nyingi mwishoni mwa wiki au wakati wa promotion ni nzuri. Ikiwa ungependa na weza pia kukupa ratiba nzuri ya kuenda madukani kwa wiki ili kuepuka foleni na kupata bidhaa freshi unataka nifanye hivi.

Tukiangalia swali unapenda mikutano ya aina gani kuna njia nyingi za kuzungumzia hapa kuna baadhi ya mifumo ya majibu ambayo unaweza kutumia kwanza mikutano ya kibiashara au kazi. Hii ni mkutano ambayo mara nyingi huandaliwa kazini kama vile mkutano ya timu, mikutano ya mradi au mikutano ya mkutano mkuu wa kampuni. Unapenda hii aina ikiwa inakua na agenda wazi na inafika kwa muda, inarahisisha maumuzi na inawezesha kila mtu kutoa maoni. Mfano wa usemi napenda mikutano ambayo inaajenda wazi na kila mtu anapata nafasi ya kuzungumza. Pili mkutano ya kitaaluma au semina. Hii ni mkutano inayousisha kujifunza kama vile warsha semia za shule au mkutano ya kitaaluma. Inafa ikiwa unapenda kujua mambo mapya ushirikiana na wataalamu au kupata mitazamo mpya mfano wa usemi na furahia msemi zinazujumisha mafunzo na mijadala ya mikutaaluma. Tatu mikutano ya kijamii. Hii ni mikutano isio rasmi kama vile mikutano ya maarifa, familia au jumuiya za kijamii. Unapenda hii ikiwa unapenda mazingira ya furaha, kubadilishana, habari na kuimarisha uhusiano. Mfano wa usemi, napenda mikutano ya kijamii kwani hutoa nafasi ya kubadilisha mawazo ya rahisi. Nne mikutano ya kubuni au ubunifu. Mikutano hii ni ya kutengeneza au kubuni mawazo mapya. Brainstorming au miradi ya ubunifu inafaa ikiwa unapenda ushirikiano kwa ubunifu kupata mawazo mapya na kufanya maamuzi ya pamoja Mfano usemi napenda mikutano ya ubunifu kwa uchangia mawazo mapya ya michanga, michango ya kila mtu Kwa ujumla unaweza kueleza aina ya mikutano unayopenda Kwa kuzingatia lengo mazingira na jinsi ilivyo na kushirikisha washirikiwa unataka naweza kuandaa jibu kamili la mfano unaloweza kutumia kwenye mazungumzo kuhusu hili likiwa la asili na rahisi kueleweka. Hii itakua kama jibu kamili unaloweza kutuwa je nifanye hivyo.

Sawa. Unauliza kuhusu je umewahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Hii ni swali la kuanzisha mazungumzo kuhusu uzoefu wa kibinafsi na tamasha la muziki. Inaloweza kuzungumza juu ya mambo mbalimbali ndani ya mada hii. Hebu tuchambue kidogo kwanza aina za tamasha la muziki. Tamasha za muziki zinaweza kuwa tofauti sana kulingana na aina ya muziki na ukubwa wa tukio. Tamasha la bendi moja Mara nyingi ni midogo karibu na mashabiki wa bendi hiyo tu Hapo unaweza kuwa karibu na wasanii na hisia ni ya kibinafsi zaidi Tamasha kubwa la muziki kama vile sauti za busara lake au chokalea Chokalea kimataifa, hapa kuna maelfu ya watu haina nyingi za muziki na burudani nyingi za zaidi kama ta na maonyesho ya sana. Tamasha za kawaida la jiji, mara nyingi hujiumurisha wanamuziki wa eneo husikia na kupaa. Tikana kwa bei nafuu hii, hili ni bora kwa wale wanapenda kujaribu muziki mpya. Pili, hisia za uzoefu, hisia za pamoja wakati tamasha la muziki linaendelea kuna, hisia ya community, watu wote wakiwa na shauku ya muziki moja kushirikiana, kucheza, kuimba na kucheza. Kumbu kumbu tamasha mara nyingi hubaki kuwa kumbu kumbu ya maisha hasa Unapokutana na watu wapya au kuona bendi unayopenda moja kwa moja. Changamoto kadri tamasha linalo Unayokuwa kubwa Ndivyo changamoto zinavyoongezeka, foleni, msongamano na mara nyingi hali ya hewa, lakini mara nyingi hizo changamoto hufuatwa na fursa ya muziki. Tatu, vipengele vinavyofaa tamasha liwe bora Muziki bora Bendi au msanii unayopenda mazingira ya kiroho Uchezi kuimba na kushirikiana na mashabiki wengine usalama na ni ndani Ukiwa na mpangilio mzuri wa chakula na maeneo ya kupumzika burudani zingine mfululizo wa mwanga sanaa au show za steji kama hungependa ninaweza pia kukuandikia hadithi fupi ya mtu anayehudhuria tamasha ya mziki ambayo inaonyesha hisia sauti na mandhari yake itakua ni kama kwa pale halisi. Je, ungependa nifanye hivi?

Umeuliza ni rangi gani unayoipenda zaidi na unaiona wapi ni swali nzuri kabisa linaloweza kuonyesha latha hisia na uzoefu wa mtu Ntachambua kidogo na kutoa mfano Kwa upande wangu, ikiwa ningechagua rangi, ningesema blue sababu nikawaida blue inanipa hisia za utulivu na amani. Kama vile samahani za bahari au anga lisilo na wingu Nimeona rangi hii mara nyingi kwenye anga la asubuhi na jioni Ukiangalia upeo wa mbali Blue inapunguza msongo wa mawazo maji ya mito na bahari inatoa hisia ya kina na uru vitu vya kila siku kama mavazi au chumba kilichocham pambwa kwa blue. Kinatoa nafasi ya kupumzika kwa macho. Kwa kweli, rangi ni zaidi ya kuona tu mara nyingi inahusiana na hisia kumbu kumbu na hata tamaduni. Ikiwa unataka, ninaweza pia kukueleza rangi nyingine kwa mtazamo wa kipekee na mahali unayoweza kuiona duniani halisi au hata katika sana. Jee, ungependa nifanye hivyo kwa rangi nyingine.

Hakika hapa nitazungumzia kuhusu kumbukumbu za utotoni kwa uundani kwa mtazamo wa kisaikolojia, kijamii na kihisia kwanza kumbukumbu za utotoni ni nini? Kumbukumbu za utotoni ni ule sehemu ya kumbukumbu inayohusiana na matukio hisia na uzoefu uliokua nao unapokuwa watoto zinaundwa hasa katika miaka ya mwanzo ya maisha. Kawaida kabla ya umri wa miaka saba mbaka nane ambapo udogo unaeleka kukua au kutengeneza mnyororo wa kumbu kumbu. Kumbu kumbu hizi zinaweza kuwa zina zofafanika vizuri kama tukikumbuka sherehe ya kuzaliwa au likizo au zisizo za moja kwa moja. Kama hisia tunazopata tunapo kutana na kitu kinacho tukumbusha utotoni pili aina za kumbukumbu za utotoni kumbukumbu za kisaikolojia kwa mabano episodic memories. Hizi ni kumbu kumbu za matukio maalumu mfano siku ya kuanza shule kumbu kumbu za hisia kwa mabano emotional memories hizi haziwezi kila mara kuandikwa waziwazi Lakini hisia zinabaki mfano kuogopa, kasha, lambua kwa sababu liliona ukiwa mtoto uliono kwa mtoto kumbu kumbu zisizo na zisizo za moja kwa moja. Kwa mabano pre-procedural memories kazi za mwili zina zoeleza zina zoendelea mfano kuendelesha kuendesha baisikeli au kuimba wimbo wa kifamilia Tatu sababu kumbu kumbu za ututoni zinapotea Kuna wazo la childhood amnisha ambacho linaeleza kwani watu wengini huo hawakumbuki matukio kabla ya umri wa miaka tatu mbaka nne sababu ni pamoja na ubongo hasa hypokampas bado haujakamilika lugha na wezo wa kueleza matukio bado uko chini, mtazamo wa kihisi unapita badala ya kumbu kumbu ya mkutano yenye maelezo. Nne umuhimu wa kumbu kumbu za utotoni kuunda mtambulisho kumbu kumbu hizi usaidia mtu kuelewa asili yake ya historia familia kujifunza na tabia kumbu kumbu za hisia za utotoni huchangia tabia za mtu kama vile kuongea au kupenda kitu. Uhusiano na familia na urithi wa kitamaduni, matukio ya pamoja kama sherehe michezo au hadithi za familia huunda historia ya pamoja. Tano jinsi ya kufu kuhifadhi au kumbuka kumbu kumbu za utotoni kutegemea album za picha au video za familia kuandika diari ya matukio ya familia kushauriana na wazazi au ndugu ili kukumbuka matukio yaliyoisha kutumia hisia au sinia Kwa mabano kupika chakula cha ututoni kuimba wimbo za zamani kuna saidia kurejea kumbu kumbu. Kwa kifupi kumbu kumbu za ututoni ni sehemu ya msingi ya utama mbulisho na hisia zetu hata kama hatu kuku.

Swali ni nzuri sana. Ikiwa tunazungumzia ni somo gani ulilolipenda shuleni. Kuna njia nyingi za kuzungumzia kuhusu hilo. Naweza kuwaonyesha mfano wa majibu au kuzungumza kwa undani zaidi kuhusu kila somo. Hapa kuna baadhi ya mifumo Kwanza jibu la moja kwa moja Somo ninalopenda shuleni ni hisabati nilifurahia kutatua matatizo magumu na jinsi namba zinavyo shirikiana pamoja njia Pia wali magumu walikuwa wakipenda kufundisha kwanjia za kuchekesha hiyo somo hii likawa na kufurahisha kila siku. Pili jibu kwa somo la sayansi. Napenda sayansi hasa fizikia kwa sababu inawezesha kuelewa jinsi ulimwengu unavyofanya kazi. Napenda kufanya majaribio darasani kama vile kuona kemikali zinazobadilisha rangi au kuelewa nguvu na mwendo. Tatu, jibu la somo la sanaa au michezo. Napenda sanaa na michezo katika sanaa nilipenda kuchora na kuonyesha hisia zangu za rangi. Michezo inayoonyesha umuhimu wa kushirikiana na wenzangu na pia inafanya niwe na afya nzuri na furaha. Najibu la ujumla ila linaloonyesha sababu somo linalopenda shuleni siyo tu kwa sababu ni rahisi bali kwa sababu nilijifunza mambo mapya kila siku nilifurahia jinsi mwalimu walivyokuwa waki Tufundisha kwanjia ya kufurahisha na yeye yenye changamoto Ikiwa ungependa naweza pia kutengenezea jibu la kipekee lenye ucheshi kidogo ambalo unaweza kutumia kwenye darasa la mazungumzo ya kila siku Je ungependa nifanyehii.

Sawa, ntazungumza kuhusu mazoezi ya kila siku, siku ya mfano wa kawaida. Mazoezi ya kila siku ni jambo muhimu sana kwa afya ya mwili au akili. Kila mtu anaweza kuwa na ratiba tofauti lakini kwa kawaida inaweza kuanza asubuhi mapema na kufanya stretching au mazoezi ya mwili ya msingi. Kama vile, push-ups, sit-ups au jumping backs. Baada ya hapo mtu anaweza kuenda kutembea kutembea kukumba au kuendesha baiskeli kwa angalau dakika thelathini hadi sita. Dakika sita, wakati sitini, wakati wa mchana, baadhi ya watu hufanya mazoezi madogo kama kubani hupanda ngaza badala ya kutumia lift au kufanya mazoezi ya kuonyesha mwili pale kazini hii husaidia kuimarisha misuli na kuongeza mzunguko wa damu jioni mazoezi yanaweza kuji muisha yoga Piladness au mazoezi ya nguvu kama damu, bands na resistance blunts Kila siku ni vizuri pia kuju muisha mazoezi ya kupumua na kupunguza stress Kwani afya ya akili ni sehemu muhimu ya mazoezi Faida za mazoezi ya kila siku ni nyingi huimarisha moyo na husimu hupunguza uzito husaidia usingizi na pia huongeza mood kwa sababu mwili hutoa endo endorphins zinazoleta furaha kwa ufupi mazoezi ya kila siku ni kuchanga mchanganyiko wa shughuli za mwili lishe bora au muda ya kupumzika kwa kufanya hivyo hufanya maisha kuwa na nguvu na furaha zaidi iwapo unataka naweza pia kuandikia mfano halisi wa ratiba ya mazoezi ya kila siku ambapo mtu anaweza kufuata hatua kwa hatua je ungependa nifanye hii.